Maendeleo ambayo ningependa kuona katika jamii ni jambo la kwanza. Jamii ambalo kila mtu akona haki na amepewa nafasi sawa ya kuweza kusoma. Manake naamini masomo hufungua milango mingi jambo la pili ningependa kuona jamii ambayo ikona maji safi ya matumizi ya nyumbani na pia jamii ambayo wanaweza pata huduma za kiafya kwa njia rahisi.

Jambo la dini ambalo ni muhimu kwangu ni mienendo na maadili mema ya kasisi ama wana viongozi wa kanisa au viongozi wa dini. Mienedo yao kila wakati inafaa kuwa kilelezo chema cha wafwasi wao na hii ni jambo ambalo la muhimu sana kwangu.

Kati ya chakula chenye mafuta na chakula ambacho hakina mafuta napendelea sana chakula ambacho hakina mafuta hii ni kwa sababu nashughulikia afya yangu ya kimwili na singependa kuwa nakula chakula ambayo iko na mafuta mingi maanake naamini yale mafuta mingi huwa kwa pahali pakubwa inaathiri afya.